Ndiyo, ninapenda kupanda mlima. Nakumbuka mara yangu ya kwanza kupanda mlima, ilikuwa ni mlima ambao naitwa kilimambogo. Na hauko mbali na mahali ni naishi. Karibu kilomita thelathini hivi kutoka mahali ni naishi. Na mara ya kwanza nilipo upanda mlima ule. Eh, niliona, nilifikiria kwanza ya kwamba kupanda mlima ni rahisi. Lakini kwa kweli, ilikuwa ni sijambo rahisi kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza, lakini nilifurahia. Wakati wa kupanda nilifurahia sana lakini kushuka niliona ni kazi sana kushuka au ilikuwa vigumu kwangu wakati wa kushuka kuliko wakati nilipokuwa ninapanda mlima ule na tulianza kupanda kukwea mlima ule kuanzia saa tatu asubuhi hivi na wakati wa kushuka kufika juu ilikuwa ni karibu saa sita saa saba hivi. Kutaremuka kufika mpaka chini, tulishuka, tukafika karibu saa kumi, saa kumi na moja hivi, na kwa kweli nilifurahia, tulikuwa na marafiki, tulifurahia mambo mengi. Wakati wa pili wa kupanga mlima nilipanda mlima wa mt Longonot napukua juu jinsi ambavyo mimea inapendeza, jinsi ambavyo vitu vina vyo onekana ukiwa juu, jinsi ambavyo unaweza ona mambo mengi, unapokuwa juu ya mlima. Na hata pia nilifurahia pindi nzuri nzuri nilizo shiriki pamoja na rafiki zangu kwa kuwa kupanda mlima mara nyingi haupandwi peke yako. Ilipanda na marafiki zangu. Tuli furahia, tuli cheza dansi. Tuli zungumzia mambo mengi na kwa njia hiyo tuka endeleza kuwa kuunda urafiki wetu ukashikana hata zaidi na pia kuwa na ukaribu na umoja hata zaidi basi kupanda mlima, mimi ninapenda sana kupanda mlima kwa kuwa inafanya ninafurahia, ninaona mandhari mapya na pia ninafurahia uumbaji mbao, unoneka na unapokua juu ya mlima ule.

Mi hupenda harufu ya marashi ya mke wangu kwa sababu ninaposikia harufu hiyo ninajua ni mke wangu ako karibu na mimi inanikumbusha mambo mazuri ambayo mke wangu ananifanyia na ina nisidia kuongeza upendo zaidi kuelekea mke wangu na ninaposikia harufu hiyo ya marashi ya mke wangu basi ninaona urembo wake. Ninakumbuka ya urembo aliyo nao na jinsi ambavyo ninampenda inanisaidia kuendelea kumpenda na ata wakati nisi yuko siko karibu na yeye yana nisaidia kuhisi ako karibu na mimi kwa sababu nina po hisi harufu hiyo nzuri ya marashi yake ambayo ya napendeza basi nina hisi niko karibu na mke wangu na na inaongeza upendo wangu kwake na ata urafiki wetu una oengezeka basi harufu ya marashi ya mke wangu naipenda sana sana.

Maendeleo ambayo ningependa kuona ni watu wawe wenye furaha zaidi, watu wawe wenye kupendana zaidi, na watu wawe wenye kumpenda Mungu zaidi. Kwa kuwa jamii inapokuwa na upendo, inapokuwa na furaha, na inapokuwa inapenda Mungu na inamjua Mungu. Bila shaka tutaishi kwa amani, tuta kuwa na umoja na pia ata tutafurahia kujuliana hali kwa pamoja na pia tutafurahia jamii nzuri ambayo inapendana na ambayo ina mandeleo mazuri.

Mazingira ya kazi mazuri ni kuwa mfanyakazi mzuri, wakati mwingine kujitahidi kusalimia wengine, na pia hata kutojikazia fikra. Kukuwa mcheshi, kukuwa unawajali wengine, kwasababu usipojali wengine, hautowatendea kwa njia nzuri na itafanya mazingira ya kazi yasiwe mazuri. Kwa hivyo, jambo ambalo linafanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni kutojikazia wewe fikra na kuona wafanyakazi wengine kuwa bora kuliko wewe. Na kwa njia hiyo inasaidia muwe na amani kazini mazingira ya kufanyia kazi yawe mazuri.

Bila shaka ndio, napenda chakula kitamu kwa mfano ninapenda pilau, kwa sababu pilau ni tamu, ninafurahia. Na chakula chochote kitamu, mimi ninachokipata, ninakifurahia hata zaidi, na ninakula kwa wingi. Basi mimi ninapenda chakula kitamu, na hujitahidi, wakati wote, ninapopika chakula changu kiwe kitamu, chenye kupendeza, na ambacho nitafurahia. Basi siku zote chakula kitamu nitafurahia na ninapenda sana chakula kitamu.

Mimi ninapendelea suruali. Kwa kuwa suruali inasaidia unakuwa kwa kingereza unasema 'flexible'. Kwa hivyo, suruali haswa suruali ndefu. Kwa hivyo mimi upendelea sana surwali ndefo. Kuwa suruali ndefu inakupatia muda au inakupatia uwezo zaidi wa kufanya mambo mengi, kukimbia, kuruka.